Je, nimewahi kufuga mnyama. Ndiyo, nimewahi kuwa, nimefuga mnyama aina wa mbwa. Nilikuwa na mbwa mdogo, ule ambaye anakaa nyumbani kwenye nyumba. Alikuwa mzuri sana, jina lake lilikuwa jiji. Nilikuwa na mpenda ajabu. Lakini ilifika wakati, ilibidi nimempeleka kwa babangu, maanake babangu alikuwa amekaa ni kama anajihurumia sana akiwa peke yake. Na huu mnyama, alikuwa anampa furaha.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa, hapana, hapana, hapana, sipendi mambo ya siasa maanake, kila mtu ana mawazo yake tofauti, tofauti, na mimi nishaaona watu wakipigana vita kwa sababu ya kukua na maoni tofauti na kumsapoti mtu tofauti. Sipendi sana mambo ya siasa kwa sababu vita huzuka, vita vikubwa, vikali, sipendi sana mambo ya siasa mimi.

Nyama gani nayopenda zaidi? Mimi napenda nyama ya kuku, mwanzo kuku ya kienyeji, nyama yake huwa tamu sana. Najua inachukua muda kupika, lakini ikishaiva, huwa tamu sana. Na naona kama inasaidia mwili sana kuliko zile kuku zenye zinauzwa, sana sana huku mjini Nairobi. Kuku za kienyeji, huwa tamu. Tamu sana, mwanzo ukijua jinsi ya kuzipika, utapenda.

Ningependa kutembelea mji gani duniani? Ningependa kutembelea Dubai. Mimi napenda sana Dubai. Saa zingine naingia kwenye mtandao kuangalia tu picha, kubonyeza, kuzunguka tu ni kiona Dubai ya kaaje, mtu akienda huko anafaa kwenda wapi, watu wa Dubai wanakula nini. Napenda sana Dubai. Ningependa sana kwenda huko mwenyewe ili ata mimi. Nijionee, nionje chakula chao, nione dini yao inenda vipi, nisikie wanaongea aje, na pia nijivunie kwamba nimesafiri.